Mimi huenda maktabani mara chache. Hasa ninapohitaji kusoma kwa utulivu, kufanya utafiti au kupata vitabu ambavyo havipatikani kwa urahisi mtandaoni. Wakati nikiwa maktabani hupata mazingira mazuri ya kuzingatia masomo bila usumbufu. Pia, hutumia muda huo kupanga mawazo na kuongeza maarifa yangu kupitia vitabu mbali mbali.